Napenda kula nje ya nyumbani hasaa kwenye mikahawa, midogo na vibanda vya chakula vilivyo karibu kwa sababu vinanipa chakula kitamu kwa bei nafuu. Maranyingi sehemu hizi huwa na vyakula vya kawaida kama wali, ugali, chapati, nyama na mboga ambazo zinanifanya nijisikie kama niko nyumbani. Pia napenda kwa sababu huduma huwa ya haraka na wahudumu wengi huwa wakarimu na wenye mazungumzo mazuri. Wakati mwingine napenda kula kwenye mikahawa mikubwa kidogo Hasaa ninapotaka kubadilisha mazingira au kusherehekea jambo fulani. Sehemu hizi hunipa nafasi ya kukaa kwa utulivu, kufurahia mziki laini na kujaribu vyakula tofauti Kwa ujumla, ninapenda kula sehemu zilizo safi, tulivu, na zenye mazingira mazuri ambayo yananifanya nijisikie huru kufurahia chakula changu kizuri.

Kazini, ningependa kupata mafunzo ambayo yatanisaidia kuboresha ujuzi wangu na kufanya kazi yangu kuwa rahisi na yenye tija zaidi. Kwa mfano, ningependa mafunzo ya computer na technology. Kama kutumia programu mpya, usimamizi wa data au mbinu za kufanyia kazi haraka bila makosa. Pia, ningependa mafunzo ya mawasiliano na usimamizi kwa muda. Ili niweze kuzungumza vizuri na wateja au wenzangu na kupanga majukumu yangu kwa ufanisi. Mafunzo ya ufundi maalumu yanayohusiana na kazi yangu pia ni muhimu. Kama namna ya kutumia mashine, zana au mbinu mpya za kufanya kazi vizuri zaidi. Zaidi ya hayo, mafunzo ya kitaaluma na maendeleo binafsi yanaeza kunisaidia kuelewa zaidi sekta yangu. Kupata mbinu mpya za kutatua changamoto kazini na hata kunisaidia kupanda cheo au kuwa nafasi bora zaidi ya kazi. Kwa kifupi, ningependa mafunzo yoyote yanayo ongeza ujuzi wangu kunipa ujasiri kazini na kunifanya nifanye kazi kwa urahisi na ubora zaidi.

Napenda kufanya mambo mengi na familia yangu kwa sababu inanipa furaha na kunifanya nijisikie karibu nao Tunapenda kutumia muda pamoja tukizungumza, kujeka na kushirikiana hadithi za maisha ya kila siku Mara nyingi hukaa pamoja wakati wa chakula, jambo linalotupa nafasi ya kuimarisha uhusiano wetu Pia napenda kutoka na familia yangu kwenda matembezeni kama kutembelea marafiki, kwenda kanisani au kutembea tu ili kubadilisha mazingira Wakati mwingine tunapenda kutazama runinga au filamu pamoja Hasa wakati wa mapumziko au wikendi Kwa ujumla kutumia muda na familia yangu hunipa amani, faraja na kunikumbusha umuhimu wa mshikamano na upendo katika maisha.

Napenda juisi ya matunda ambayo ni tamu na yenye afya. Kwa mfano napenda juisi ya machungwa kwa sababu ina vitamini C na hunipa nguvu. Pia napenda juisi ya matunda mchanganyiko kama vile embe, papai na zabibu. Kwani ni tamu na hutoa ladha ya asili ya matunda yote pamoja. Wakati mwingini napenda juisi ya strawberry au watermelon. Hasa pale ambapo nataka kitu baridi na kinachonipa nguvu. Kwa ujumla napenda juisi ambazo ni safi zisizo na sukari nyingi na zinanipa hisia ya afya na nishati.

Nimewai kusafiri kwenye baadhi ya sehemu nzuri ambazo nilifurahia sana. Kwa mfano nilipenda sana kuenda Mombasa kwa sababu fukwe zake zilikuwa nzuri na maji ya bahari yalikuwa safi na ya kupendeza. Nilipenda kutembea kwenye mchanga wa jua, kuogelea na kujaribu vyakula vya pwani. Pia nimewai kuenda naivasha ambapo nilifurahia kupumzika kando ya ziwa, kutembea mbugani na kuona wanyama mbalimbali. Hali ya hewa ilikuwa nzuri na nilihisi amani kabisa pale Kila mahali nilipokuenda nilijaribu pia kuungana na watu wa huko kujifunza kuhusu maisha yao na tamaduni zao safari hizi zilinipa furaha kumbukumbu nzuri na kunifanya nijisikia huru na mwenye nishati.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma. Ngoma hunipa furaha na hunifanya nijisikie huru kabisa. Napenda kucheza ngoma wakati wa sherehe, mikusanyiko ya kifamilia, au hata nikiwa pekee yangu nikisikiliza muziki nina upenda. Si lazima iwe ngoma ya kitaaluma. Kinachonifurahisha ni kusogea kulingana na midundo ya muziki na kufurahia wakati huo. Ngoma pia hunisaidia kutuoa msongo wa mawazo na kuboresha hali yangu ya moyo Baada ya kucheza, hujisikia kwenye nguvu zaidi na mwenye furaha. Wakati mwingine, kucheza ngoma za kisasa na wakati mwingine ngoma za kitamaduni kulingana na mazingira na aina ya muziki unaochezwa. Kwa kucheza ngoma, hupata burudani, mazoezi ya mwili na furaha kwa wakati mmoja.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mara nyingi hujaribu kufanya mambo yanayo, nifanya nijisikie tulivu na kupata nguvu za kuendelea na siku. Kwa kawaida, napumzika kidogo kwa kukaa tu, kupumua vizuri na kuondoa mawazo ya kazi au shule. Hio hunisaidia kuwa na akili safi na mwili wenye nguvu baada ya mapumziko. Pia napenda kula chakula kidogo au kunyua juisi au chai. Hii hufanya nisikie, nishati na kunifanya niwe tayari kwa shughuli zinazofuata Wakati mwingine napenda kusoma kitabu kidogo, kusikiliza muziki au kuangalia video fupi fupi kwenye simu yangu ili kupata burudani na kubadilisha hisia Baadhi ya wakati napenda pia kufanya mazoezi madogo au kutembea kidogo ikiwa nina nafasi Kwani hufanya damu yangu iende vizuri na kunifanya nijisikie mwenye nguvu vile vile napenda kutumia muda huu kuzunguka na wenzangu, familia au marafiki kwa njia ya haraka, jambo linaloongeza furaha na kuondoa msongo. Kwa kifupi, napumzika kwa kufanya mambo madogo madogo yanayoongeza nguvu, furaha na utulivu. Ili nijisikie tayari nikiwa na moyo wa kufanya kazi au shughuli zangu nyingine baada ya mapumziko ya mchana.

Napendelea kitanda kilicho kile kile kwa usaidizi na raha, si lazima kiwe kigumu sana wala laini sana Bali kiwe na usawa unaofaa kwa mwili wangu Kitanda kizuri kinanifanya nijisikie vizuri wakati nikiwa na usingizi mzuri na kuamka nikiwa na nguvu bila maumivu ya mgongo au miguu Napenda kitanda chenye madrasi mazuri inayo unga mkono mwili wangu vizuri hasa sihemu ya mgongo na shingo Hili nisishindwe kupata usingizi wa kutosha Pia kitanda kizuri huniwezesha kuzunguka kwa urahisi wakati wa kulala au kubadilisha mkao Jambo linaloongeza starehe na usingizi mzuri Zaidi ya hayo kitanda kizuri pia huchangia mazingira mazuri ya chumba Kwa kuwa maranyingi huwa na kitambaa safi laini na chenye harufu mzuri Hii inachangia hisia ya utulivu na kurahisisha kupumzika Napenda kitanda ambacho kinanipa starehe kingeeza usingizi mzuri na kunifanya niwe tayari na shuguli zangu za siku inayofuata.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa njia zinazotuletea furaha na kutufanya tuwe karibu zaidi Mara nyingi tunakaa pamoja tukizungumza kuhusu siku zetu, tukishirikiana hadithi na kucheka mazungumzo haya hunisaidia kuelewa hisia zao na pia kujisikia nikiwa sehemu muhimu ya familia Pia napenda kula pamoja na familia yangu Hasa wakati wa chakula cha jioni au wikendi. Kukaa mezani pamoja Kunatuma nafasi ya kushirikiana mawazo kuimarisha upendo na kufurahia chakula bila haraka. Wakati mwingine tunapika pamoja Jambo linalofanya muda upite haraka na kuwa wakufurahisha Zaidi ya hayo napenda kutoka na familia yangu kuenda matembezini kutembelea jamaa au marafiki au kwenda kanisani. Matembezi haya utupa nafasi kubadilisha mazingira na kufurahia kwa pamoja nje ya nyumbani Pia napenda kutazama runinga au filamu pamoja nao. Hasa wakati wa mapumziko kwa sababu hutuletea burudani na kufanya tuwe karibu zaidi.

Ndiyo, napenda kuvaa kofia. Hasa pale inapofaa mazingira au hali ya hewa. Kofia hunisaidia kujilinda dhidi ya jua kali na wakati mwingine baridi. Hivyo hunifanya nijisikie huru na salama nikiwa nje. Pia kofia huongeza mtindo na kunifanya nijisikie nadhifu zaidi. Hasa ninapochagua kofia inayolingana na mavazi yangu. Wakati mwingine napenda kuvaa kofia wakati wa matembezi. Safari au hata kuenda kukutana na marafiki Kofia hunipa hisia kujiamini na kunifanya najisikia vizuri Si lazima nivae kila wakati lakini ninapo vaa hunipa starehe na kunifanya nijisikia vizuri zaidi.

Ninaweka nenosiri salama kwa kufuata hatua kadha zinazoongeza usalama wa account zangu Kwanza ninachagua nenosiri lenye changamoto si rahisi kubashiri au kufahamika kwa wengine Hii inamanisha kutumia mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo nambari na alama maalumu badala nenosiri rahisi kama 1, 2, 3, 4, 5, 6 au jinalangu Mimi husingizia kutumia ninesiri lile lile kwa akaunti zote kila akaunti na ina nenosiri lake tofauti ili ikiwa moja itavunjwa zingine zibaki salama mara kwa mara hubadilisha nenosiri kwa ajili ya kuongeza usalama hasa kwenye akaunti muhimu kama baruapepe, benki au mitandao ya kijami aitha ninapo wazekana hufanya udhibitisho wa hatu mbili ambapo baada ya kuingiza nenosiri lazima nithihirishe utambulisho wangu kwa njia nyingine kama SMS, barua pepe au apo maalumu hii inafanya iwe vigumu kwa mtu mwingine kuingia kaunti yangu hata kama amejua nenosiri langu Pia huwa makini kutoandika nenosiri mahali pawazi au kushirikiana na mtu yeyote Itabonyeza viungo visivyo salama au kuingiza kuingia kwenye tovute zisizoaminika kwa sababu zinaweza kujaribu kudukua nenosiri langu Kwa njia hizi nenosirilangu kubaki salama na ninaweza kutumia mtandao kwa amani bila hofi ya kuibiwa au kudukuliwa.

Mwaka ninao upenda zaidi ni disemba kwa sababu ni mwezi wa furaha na sherehe nyingi. Katika disemba mara nyingi kuna likizo za shule, familia huungana pamoja na kuna sherehe za Krismasi na mwaka mpya. Hii inafanya mwezi huu ujazwe na furaha kucheka na kumbu kumbu nzuri za maisha ya kifamilia. Pia napenda disemba kwa sababu hali ya hewa mara nyingi huwa mzuri, baridi kidogo, upepo muanana na mara nyingine mvua za mvua zinazotoa hali tulivu. Napenda kutumia mwezi huu kutembea, kuenda kutembelea marafiki na majamaa na kushiriki kwenye sherehe mbali mbali. Zaidi ya hayo, disemba hunipa na fasi ya kupumzika na kutafakari pia mambo mazuri na changamato za mwaka ulioisha. Ni wakati wakupanga malengo mapya, kuanza hatua mpya na kujisikia tayari kwa mwaka unaokuja. Hii inafanya disemba kuwa mwezi maalumu kwangu. Unaonipa furaha amani na maotisha ya maisha.

Ndiyo, napenda chakula cha haraka mara kwa mara, hasa pale ninapohitaji kitu cha haraka na chenye ladha nzuri. Kwa mfano, napenda pizza, burger na samaki wa kukaanga. Kwa sababu ni rahisi kupata ni kitamu na hufanya nitie nishati haraka Mara nyingine napenda pia chakula cha haraka kinachopikwa na mikono ya kienyeji kama viyazi vya kukaanga au chapati za haraka Kwa sababu pia huwa ladha nzuri na kunifanya nijisikie furaha. Pia chakula cha haraka ni kizuri wakati wa muda mfupi wa mapumziko au wakati nikiwa safarini kwani si lazima nisubiri muda mrefu kama kwenye mkahawa mkubwa hata hivyo ninajitahidi si kula mara kwa mara chakula cha haraka kwa sababu hakina afya kama chakula cha nyumbani. Napanga kula chakula hiki kwa wakati maalumu kama burudani au sherehe ndogo ili nijisikie vizuri na pia kulinda afya yangu Kwa kweli chakula cha haraka kinanipa hisia za furaha na kuridhika mara moja. Lakini pia hufundisha usawa kujua lini ni wakati mzuri wa kujaribu chakula hiki.

Kuanza mradi mpya wa kazi, unahitaji mpangilio mzuri na hatua za akili. Kwanza, napenda kubaini wazo la mradi. Kuamua ni jambo gani ninataka kufanya. Kwa nini ni muhimu na jinsi itakavyosaidia watu au biashara. Wazo hili linaweza kutoka kwenye changamato changamoto nilizoona, hitaji la soko au kitu nilichopenda kufanya. Baada ya hapo, hufanya mpango wa kazi. Hii inajumuisha kupanga hatua zote kutoka mwanzo hadi mwisho. Ni ninikitafanywa kwanza ni nani atahusika, utadhani kunahitajika, na rasilimali gani zinahitajika. Pia hufikiria bajeti ya mradi, yaani pesa, vifaa na muda ambao unahitajika ili mradi uende vizuri. Kisha hufanya uchunguzi. Hii inamaanisha kwangalia kama kuna mradi kama huo tayari ulipo. Jinsi wateja au watu watakavyopokea mradi na changamoto zinazoweza kuchitokeza. Uchunguzi huu hufanya mradi wangu kuwa salama na uwe na nafasi ya kufanikishwa. Baada ya hapo hufanya shughuli ya kuanza. Hii ni hatua ambapo nianze kutekeleza mpango wangu. Kuunda bidhaa au huduma na kuhakikisha kila kitu kinaenda kulingana na mpango Wakati huu hufuata mwongozo wangu na wakati mmoja na kwa wakati mmoja hufuatilia maendeleo ya mradi ili kuona kama kunahitaji mabadiliko Zaidi ya yote hufanya mapitio ya mara kwa mara napima ni nini kinaenda vizuri ni nini hakifanyi kazi na kufikiria mbinu za kuboresha mradi ili kufanikisha malengo yake Kila hatua ya mradi hugawa majukumu muda na rasilimali vizuri ile mradi usiwe na mchanganyiko au uon na uwe na mafanikio.

Ndiyo, nasoma gazeti mara kwa mara. Napenda kusoma habari za kila siku ili nikawe na taarifa sahihi kuhusu kinachoendelea hapa nchini na duniani. Gazeti hunipa picha kamili zaidi kuliko tu kusoma kwenye mitandao. Kwa sababu mara nyingi habari zinakuwa zimefafanuliwa vizuri na kwa kina. Mara nyingine nasoma sehemu za michezo, burudani au biashara. Kwani hizi hunipa burudani na pia kunisaidia kuelewa mwenendo wa soko au matukio ya hivi karibuni Pia napenda kusoma makala za mawazo au mafunzo ambazo hujenga huewelewa wangu na kunifundisha mambo mapya Sio tu habari za haraka Kwa kawaida nasoma gazeti asubui au wakati wa mapumziko Kwani ni wakati mwafaka wa kupata habari na kuanza siku kwa taarifa sahihi Kwa kweli kusoma gazeti kunanisaidia kuwa na ufahamu na kuongeza mazungumzo ya kijamii nikiwa na familia, marafiki au kazini.

Nafanya marafiki wapya kwa njia ya kujenga mawasiliano kwa hila ya urafiki na heshima Kwanza napenda kuwa mkaribu na watu wapya kwa kuanza kwa tabasamu au salamu nzuri Hii mara nyingi inavunja ukimya na kufanya wengine wajisikie kuwa karibu nami Pili, napenda kuanza mazungumzo madogo ili kuweza kuelewa mtu huyo vizuri Napouliza maswali kama vile unapenda nini au unafanya nini kwa wakati wako wabure usaidia kugundua mambo ya kawaida yanayoweza kutufanya tuwe karibu Napenda pia kusikiliza kwa makini Kwani kuonyesha kwamba unathamini mawazo na hisia za watu mwingine za mtu mwingine kuna saidia kujenga urafiki wakweli zaidi ya hayo napenda kushirikiana katika shuguli kama kucheza michezo kutembelea sehemu fulani au kushiriki katika kazi ndogo ndogo shughuli hizi huunda nafasi ya kufahamiana vizuri na kuonyesha utu na heshima marafiki wapya maranyingi huanza kuwa marafiki wakaribu pale unapowaonyesha msaada, ucheshi na tabasamu Pia napenda kuwa mkweli na waminiifu katika urafiki Sio vyema kujaribu kuwa mtu mwngine urafiki mzuri unahitaji ukwelinna kuaminiana Kwa kufanya hivyo urafiki unanza kwa misingi imara na mara nyingi huendelea kuwa wakudumu.

Napenda kuamka na jua. Kwa sababu kuna nipa mwanzo mzuri wa siku. Kuamka mapema hunifanya nijisikie mwenye nguvu na akili yangu huwa tulivu. Asubui huwa kimya, hewa ni safi, na ni rahisi kupanga siku yangu bila presha. Napenda kutumia muda huo kufanya maandalizi, kufikiria mipango ya siku au kufanya mambo madogo kabla shughuli za siku hazijanza. Kuamka na jua pia hunisaidia kulala mapema usiku. Jambo linalofanya mwili upate mapumziko ya kutosha. Ninapoanza siku mapema, nahisi nina muda wa kutosha wakufanya majukumu yangu bila haraka Hii hunifanya nijisikie nikiwa na mpangilio mzuri na utulivu wa akili siku mzima.

Ninashughulikia makosa kazini kwa utulivu, umakini na haraka iwezekanavyo. Kwanza ninapotambua makosa hufanya jitihadi ya kuelewa sababu yake badala ya kuonyesha hasira au kuchukizwa. Hii hufanya niwe na picha kamili ya kilichotokea na kunisaidia kuepuka kurudia makosa hayo mara nyingine. Baada ya hapo hufikiria mbinu za kurekebisha makosa napanga hatua za haraka na za kufanya marekebisho. Kama kuomba msaada kutoka kwa wenzangu, kurekebisha taarifa zinazokosekana, au kufanya kazi ya ziada ili kufidia. Hufanya kazi iendelee bila kusababisha matatizo makubwa kwa timu au kampuni. Zaidi ya hayo napenda kujifunza kutokana na makosa. Kwa mfano, huandika au kukumbuka kile kilichosababisha kosa ili nitumie kama funzo la siku zijazo. Hii husaidia kupunguza uwezekano wa kurudia kosa hilo na kunifanya niwe mutaalamu zaidi kazini. Pia napenda kuwa wazi na mwaminifu kuhusu makosa yangu. Ikiwa kosa linahitaji kufahamishwa msimamizi au mwenzangu, hufanya hivyo mara moja. Huko nikielezea hatua zilizochukua kurekebishe. Hii hufanya kuwa uaminifu kazini na kuonyesha kuwa nina jukumu la kazi yangu. Kwa kifupi, inashugulika makosa kwa kuzingatia utulivu, kutafuta suluhisho haraka, kujifunza kutokana nayo na uwazi. Jambo linalonifanya niwe mtaalamu, zaidi na kuimarisha heshima kazini.

Napenda kusimamiwa, hasa katika mazingira ya kazi yenye maelekezo wazi na ushirikiano mzuri Kusimamiwa huu nisaidia kufanya kazi kwa mpangilio, kuelewa matarejia ya kazi na kupata muongozo pali na pohitaji inanipa nafasia kujifunza kutoka kwa watu wanye uzoefu zaidi na kuboresha ujuzi wangu kazini Hata hivyo, napenda pia kupewa nafasi kujitegemea katika majukumu yangu Napofuatiliwa vizuri lakini nikaminiwa kufanya kazi yangu Ninakuwa na motisha zaidi na kufanya kazi kwa ufanisi masingira kama haya hunifanya nijisikia salama, kuheshimiwa na tayari kuchangia mawazo yangu kama endelewa ya kazi au timu.

Ndiyo, napenda chakula kitamu sana Chakula chenye ladha nzuri hunifanya nijisikie furaha na kuridhika. Napenda chakula kilichopikwa vizuri chenye viungo vya wastani Nakinachonifanya nifurahie kila tonge hiyo ni chakula cha nyumbani au cha kununua ladha ni kitu muhimu kwangu Napenda vyakula kama wali, ugali, nyama, samaki na mboga zilizopikuwa vizuri Hasa pale vinapokuwa vimetengenezwa na kwa upendo na umakini. Chakula kitamu pia hunifanya nipate hamu ya kula na kunipa nguvu ya kuendelea na shughuli zangu za siku. Kwa kweli, lafha nzuri ya chakula huongeza furaha na hufanya muda kwa kula uwe wakufurahisha.

Ndiyo mara nyingine ninaweka picha mtandauni lakini hufanyo kwa makini sana Napenda kuhakikisha picha ninazoeka zinafaa na hazijionyeshi taarifa zangu binafsi kama nyumba nambari ya simu au maeneo ya kibinafsi Kwa mfano ninaweka picha za chakula nilichokula Mandhari nilizoona au picha zangu za kawaida bila kubashiri maelezo binafsi Pia ufikiria ni mtu mgani atakuwa anaona picha hizo mara nyingi napanga mipangilio ya faraga ili kuhakikisha picha zinaonikana tu kwa marafiki au watu niliowaamini Hii hufanya niwe na usalama mtandaoni na pia kunikumbusha kuwa kila kitu ninachoshiriki kinaweza kuonekana na wingine Zahidi ya hayo ninajitahidi kutoweka picha zisizo na maana au hatari kama zile zinazoweza kuvutia mashambulizi ya mtandaoni au kudukua tarifa Kwa njia hizi ninaweza kushiriki picha mtandaoni kwa furaha na kwa usalama.